Kampuni ambayo ya teknolojia ambayo naiamini sana ni teknolojia na ni kampuni ya Apple. Apple ni kampuni ambayo inaaminika sana na kila mtu sababu ina bidhaa vilivyo tengenezwa kwa njia ya ustadi na njia ambayo inaaminika sana. Kwa vile ikona muda mrefu wa kuishi na haiwezi haribika haraka sana, Kwa hivo, hiyo kampuni ya kiteknolojia naiamini sana sababu nikiona tu hiyo alama yao ya apple huwa naiamini na nikona hakika hapo nitakuwa na vifaa ambayo vimetengenezwa na njia ya ustadi sana.

Mwalimu alipigia simu. Anasema mtoto wangu anakasi ya nyumbani. Jenny, kweri, la zima ni sungumuse na yeye leo. Yeye, anasema, amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Na itaji ni kuerewa, nini kinaendelea. Labda anachesa sana. Anasahau masomo, nitamweresa umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha, masuri bila elimu utakuwa na shinda bandaye. Nitakaa nae kesho jioni. Tuangarie kasi sake pamoja. Nita msaindia kama ana uerewa. Watoto wanaitaji msaanda wa asasi sio rawama tu.

Njirani yangu arinitemberea jana, turisungumsa mambo mengi, yeye ni mtu mzuri sana, tunasaindiana kila wakati Alikopa shumvi kidogo, nilikupa bila mtatiso majirani wasuri ni kama familia, mwesi uriopita mimi nirimkopa sukari, arinipa bila maswari Tunaangalia watoto wa kila mmoja wanapoondoka. Hii ni njamii ya kweri. Tunahusiana vizuri. Lasima nitampikia chakula kidogo. Nimperekee kesho. Yeye arinipikia wiki uriopita nilipokuwa mgonjwa. Lasima turundishane wema. Majirani wema ni balaka ya mungu. Lasima tuwaheshimu.

Nyumba inaitaji kusafishwa reo. Vumbi imejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikoosi vimee. Itaji kukunawishwa. Sakafu lasima ifagiwe na kupanguliwa. Inaitaji kusafisha wafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lasikini, nitafanya pole pole. Nitawacha msiki, nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi itatoa amani ya moyo. Ninafikiri nitumie saa mbiri tu. Baanda ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumsika.

Msimu wa mvua imeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kuwa haraka. Nitaihitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahima kwa wakulima wote lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi nitaomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nahisi usingisi sasa. Nisa ngapi? Saa tatu usiku. Lasima ni lale mapema kesho ni amuke asubui. Kitanda kinaonekana kisuri sana sasa hivi. Nimesima taa sote na kufunga mulango. Nje, nimeweka kengele ya saa ine ya subui, ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Ni tazima simu yangu. Isirete kelele usiku. Na homba ni lale usingisi msuri vila kufunjika. Wiki hii imekua ya kushosha. Mwiri unaitaji kupumsika. Kesho ni siku mpia. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Wenzangu wakazini ni watu waaina mbalibali. Kuna wale wanaongea sana. Wengine ni wakimia. Mimi napenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja anayeuliza maswali mengi sana. Wakati mwingine ni namchoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpya. Anajifunza tu. Lazima niwe na subira. Kuna mwingine tunafanya kazi vizuri pamoja. Ana nifahamu bila kusema. Iyo ni ushirikiano mzuri. Tutakamirisha mirandi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu. Lakini mimi si ungi sana. Napenda kufanya kasi yangu na kurundi nyumbani. Mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu. Lakini kila mtu ni tofauti.

Lasima nibandirishe maisha yangu kindogo. Ninakura vyakura visivyo na hafya sana. Naomba nianse kura matunda na mboga saindi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi ya kutosha. Daktari harisema maji ni muhimu sana kwa mwiri. Ninaitaji pia kupungusa chumvi na sukari. Nina tabia ya kura chakura cha uziku. Iyo sio nzuri. Nadhani nitaacha hiyo nierekese kurara mapema. Afya ni mari. Rasima nijitunse visuri. Nitaansa reo sitasubiri kesho. Mwiri wangu utanishukuru bandae.

Simu yangu inaongesa munda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika. Labda Labda saindi. Naangalia barua pepe. Abari na mitandao ya kichamii. Nitabia mbaya. Ninajua la sima nipunguse muda huu. Nadhani saa tatu kila siku ni nyingi sana. Nitasima tangaso ra kutoka kwa programu sote. Nitaacha kuangalia usiku kabura ya kurara. Mwanga wa simu unanikatasa kulala vizuri. Nitaweka simu chumba kingine. Nita tumia saa ya kawainda wandara ya saa simu naomba kusingatia saindi ulimwengu wa kweli. Watu wanaotusunguka ni muhimu sana kuriko wale kwenye simu. Nitabandirisha tabia hii.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

Ewa leo ni barindi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je, nichuke mwavuli wangu? Lazima nichukue. Siwesi kucherewa kwa sababu ya mbua. Nguo hizi zitakua za kutosha au nisishe jaketi. Nadhani jaketi ni razima leo. Anga limeansa kuwa na mawingu mengi. Barindi kama hii inanifanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini nitanonua chai. Hari ya hewa inabadilika kila siku. Siwesi kutabiri. Ebu niende mapema kabla mvua haija anza.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

Jioni, nitaona nini? Kuna firamu mpya kwenye runinga. Au nisikilise msiki tu. Labda niangarie matangaso ya mcheso. Kuna mcheso wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikichesa. Watoto wangetaka kuona handithi sa cartoon. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangaria pamoja. Halafu watoto walale. Baandae nitakuwa na munda wangu, niangarie firamu yangu, nina firamu kadha sijasoma bando, nadhani usiku huu tutafurahia burundani nyumbani, ni visuri kurara mapema, pia kesho ni siku ya kazi.

Nywira sangu ni changamuko kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kira moja inaitaji nywira. Nilikua nikitumia nywira moja kwa sote. Lakini sasa nimejua ni atari razima nibandiriche. Nitatengenesa nywira tofauti kwa kira akaunti. Lakini, nitasikumbukaje sote, labda niandike mahali salama, au nitumie programu ya kusimamia nywira. Nimesikia programu iso ni salama. Sina kumbuka sote kwa ajiri yako. Nitajaribu moja, lasima pia nibandilishe nywira mara kwa mara. Kira mwesi mitatu, usarama wa mtandaoni ni muhimu sana Wesi wa mtandaoni wako kila mahali, rasima nijirinde na ndata sangu.

Nahitaji kuenda kwa mzuzi. Nywele zangu zimerufuka sana. Nitapunguza kiasi kidogo sio sana. Naomba pia kunawa vizuri ziwe safi na laini. Nina mafuta mazui nyumbani, nitayatumia baada ya kunawa. Kujitunza ni muhimu, si ujinga. Mwili wetu unastahili kudumu vizuri. Nitapanguza uso wangu pia. Tumia krebu ya ongosi, jus linakausha ngozi sana. Lazima nitumie vilinzi Nitakata kucha zote, siwe safi na fupi watu wanapo ona mtu mzuri, wanajua anajitunza. Naomba niwe mtu wa namna hiyo.

Nje, niendeshe gari au nichukue basi. Gari rinatatiso kindogo ramafuta, rinakura sama. Basi. Nirahisi na nafu, lakini leo nina misigo mingi. Nadhani gari nibora. Itakuenda ndukani kununua vitu vingi. Baanda ya kasi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni rasima nimukie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua ndawa kutoka famasi. Mipango mingi leo rasima nijipange visuri. Ebu niandike orotha ni sikosa hau kitu chochote.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huku Kuna wa tatizo rakimu katika mfumo wetu. Wote tunajaribu kutatua. Lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu pole sijui zaidi. Ninahitaji muda wa kufikiria. Lakini msisitizo wanaopima na sindi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani ni nywenye maji. Labda akili itakuwa wazi baadaye. Niombe wenzangu wanisaidie kuangalia. Kazi za watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakuwa bora, leo ni siku ya kucha changamoto tu.

Timu yetu inaanza mulandi mpya wiki hii. Ni mulandi mkubwa. Tutahitaji kufanya kasi kwa bindi. Ninapewa sehemu ya uchambusi wandata. Ni kasi niriosoea. Lakini sasa kuna vipengere vipya vya kujifunsa. Tutakutana leo jioni. Tupange atua sakwansa. Kira mtu anajukumu lake. Rasima tulishirikiane visuri. Nimewai kufanya kasi na wensangu awa. Ni watu wasuri. Lakini wakati mwingine, mawasiriano yanakuwa magumu. Naitaji kuwa wasi saidi. Nisisumbulike kimia. Tutakamirisha mrandi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kasi kwa timu ni usoefu msuri. Tutajifunsa pamoja.

Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki. Mwili wangu unahitaji mzoso. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi, nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Masoesi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani njioni ni wakati msuri saindi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengenese tabia nzuri.

Nina jaa sana. Je nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapa jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina viuma, viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kindogo. Sipendi chakula kisicho na radha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi Ninahitaji kuanza kuandaa pema kabla hawaja anza kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimeseeka kindogo.